Kumbukumbu nilio nayo katika shule nilio soma ni shule ya msingi mwisenge ambapo mwalimu julias kambarage nyelele alisoma shule hiyo ilikuwa ni ya kalne ya zamani sana ambao mwalimu wetu na raisi wa kwanza wa tanzania mwalimu julias kambarage nyelele alipo soma nje kuna dawati lake alipokuwa anasoma hivyo ilikuwa inaleta kumbukumbu katika historia ya maisha yangu kusoma pale.

Sanaa ninayoipenda ni ya kuigiza michezo ya kuigiza. Watu wanatunga historia ya kitu kama vile maigizo ambayo yanaelimisha jamii kuwapeleka watoto shule kuvuna cha kilimo, kufundisha jamii kuishi na watu vyema.

Wakati wa msongo wa mawazo wa kazi mara nyingi napenda kucheza michezo ambayo haita nisababisha kuongeza mawazo kuongea na watu majambo mbali mbali ambayo yenye tija katika jamii hivyo msongo wa mawazo unapungua na kuangalia tamthilia mbali mbali ambazo zanipa elimu.

Filamu ambayo niliipenda ni filamu ya drama ambayo ilikuwa inasimulia maisha halisi ya watemi wakali Tanzania. Niliiona kipindi hicho ilikuwa inasimulia Mtemi Mkwawa alipopambana na Wajerumani wakati wa vita vya kwanza vya Maji Maji. Alileta hamu ya hiyo filamu ni ule alikuwa anaiongoza filamu pale ameigiza kama mtemi mkwawa mara nyingi nairudia katika nikiwa na mawazo mengi.

Huwa napenda mvua kwa sababu ni inatusaidia katika kilimo umwagiliaji mvua ikinyesha mimea inastawi hivo inatusaidia katika ukuaji wa mimea na kusababisha mazao kuwa hii inatuletea kipato kwa sababu mvua ikinyesha mazao yanakuwa na kuvuna kwa wakati.

Unapenda kufanya kazi peke yako au na wengine napenda kufanya kazi na wengine kwa sababu kazi inakuwa rahisi na nyepesi hivo kukishirikiana kazi inaisha kwa wakati kwa mfano kulima nikilima shamba kilo heka moja ni rahisi kulimaliza kwa wakati kwa sababu kila mtu atashiriki kulilima shamba hilo na kulimaliza kwa wakati.

Hekima nivyojifunza maishani ni kuwa na subira hekima busara wakati wa kuongea au kusikiliza katika vikao mbalimbali vya kijamii familia kibiashara na hata majumbani na makazini kwetu pia ni muhimu kuwa na hekima katika mikutano ya watu mikutano ya hadhara.

Napenda kula samaki, kwa sababu ndio chakula halisi cha nyumbani kwetu kando ya ziwa, kuna aina mbalimbali ya samaki, kuna sangala, kuna sato, kuna berege wote wanapatikana katika ziwa Victoria. Hivyo, samaki sato wakipikwa, wanawekwa limao na chumvi ni chakula pendwa sana katika mkoa mara.

Napenda kusoma vitabu vya kilimo kwa sababu nimejikita kwenye miradi ya kilimo hivyo vinaniongezea maarifa mbali mbali ya kilimo na ufugaji kwa kupitia kusoma vitabu hivyo hii vinasaidia kuwezesha kuongeza usanifu au uboreshaji wa mazao ya kilimo.

Jee unatumia teknolojia ya sauti ndiyo unajua sauti ninatumia kwa sababu ya kurekodi audio mbali mbali kwa ajiri ya matumizi mbali mbali ya kijamii hasaa kwenye mtandao ya kijamii kwenye tamaduni zetu kurahisisha maongezi unatumia unatumia teknolojia ya sauti ili kurekodi na kutuma ujumbe sehemu flani.